Chakula cha jadi ninacho kipenda naeza sema ni ugali wa wimbi na mihogo. Ugali ulioandaliwa vyema na wimbi na mihogo. Pia chakula cha jadi ninachokipenda pia na nachopenda kula na ugali ya aina hiyo. Ni nyama iliyochomwa kwa moto kwanza. Nyama ya ng'ombe ilio kaushwa kwa moto vizuri. Ika kuwa roasted vizuri alafu ikakaangwa na supu vizuri. Chakula hicho pia nakipenda sana, kwa sababu ina utamu wa kipekee. Chakula hicho hicho ningependa, ama napenda ikitayarishwa na mboga za, mboga za kienyeji, ama mboga za kikabila. Za ki culture kama managu, mrenda, iandaliwe pamoja na nyama hiyo na ugali hiyo hiyo ya wimbi na mihogo.

Napenda kutumia muda na familia kwa mambo mengi sana. Jambo la kwanza nalopenda kufanya na familia ni kuketi chini na kutazama runinga na kipindi kile kinachotupendeza sisi sote na kilicho cha familia, kilicho cha mtu mdogo na mkubwa pia kwa wakati huo huo. Kwa hivyo napenda kutazama filamu ama vipindi ambavyo tunavipenda kwa sote. Jambo la pili ninalopenda kufanya na familia pengine ni kupika nyumbani na kujiburudisha na chakula tunachokipenda na kuzungumza kupeana hadithi mbali mbali ama tukio lililofanyika maishani mwetu ama mahali pale pa kazi ama penye tumesafiria. Haya yote napenda sana sana sana kuzungumza ama kufanya na familia. Pia napenda kuondoka nyumbani pale nitembee tuende mahali pa kubarizi tunywe kitu tunywe kahawa tule vibanzi tule nyama choma pengine tufanye mambo mengine kwa pamoja tuburudike kule nje tutembee tufanye vitu pia napenda tu, tunapokuwa na familia pengine tukae na tuelezane, tujadiliane ama tuelimishane kwa mambo moja au nyingine, kwa jambo moja au nyingine tuelekezane katika njia iliyo sawa kuambia mtu ni nini inastahili kufanywa wakati upi na pia kumsikiliza mwenzako pia akupe mawazo yake na pia mpeane motisha, mpeane nguvu, mpeane mawaidha. Hayo yote napenda kufanya pamoja na familia. Kwa hivyo mambo ni mengi tunayofanya lakini pia kuna mingi ambayo napenda zaidi kama hayo niliyoyataje sasa hivi.

Siezi sema kwamba napenda kupanda milima kwa sababu sijaupanda mlima wakati mwingi. Lakini nikipata fursa ya kupanda milima nitaupanda kwa sababu kwangu si kupanda milima tu ama si kupanda milima tu ni kama kufanya zoezi, kuhakikisha mwili wangu si mdhofu, hauna udhoefu wowote. Pia inanisaidia tu kuona mazingira, kuona nchi yetu kwa umbali ama kwa ujuu na kuniwezesha pia kukuwa mwenye ujasiri wa kufanya jambo bila kukufa moyo. Kwa hivyo nafurahia sana sana sana sana kupanda milima wakati mwingi. Nikipata fursa siezi tashwishi siezi sitasita bali nitahakikisha kwamba nimeupanda jinsi inavyostahili nimeenda nikaona milima yote, nimeenda nikaona na nikapata nafasi ya ama fursa pia ya ku ya kuhakikisha kwamba nakeep fit mwili wangu ila kupanda mlima sio rahisi unapata wakati mwingine kuna jibaridi jingi sana mlimani kule kwa hivo unaeza kiaidhuru afya yangu kwa sabau pengine nina shida kadha wa kadha ya kiafya inayoendana na kukuwa na kuingiwa na baridi ama kupatwa na baridi. Kwa hivyo kuepuka kupanda milima wakati mwingine inachangiwa na weather ama hali ya anga ilivyo kwa wakati huo. Na hali ya anga hiyo ikiwa ni mbaya na pia milimani kuna jua baridi jingi. Na inani lazima kwamba nifanye nini niachane na kupanda mlima huo kwa sababu najua itanidhuru kiafya. Lakini kama ni wakati wa kiangazi nitavaa, nitajisitiri na mavazi ambayo yatanihakikishia kwamba baridi haitanipata, kisha nitahakikisha kwamba nimefanya nini, nimepanda huo mlima. Lakini siezi sema kwamba ni jambo ambalo nalifanya kila mara kwa sababu pia kuna shughuli nyingi kando na ku ya kuiriziki yanayotu, yanayotutenganisha na kufanya mambo ambayo tunaipenda kwa wakati mwingine.

Matukio ya kimataifa zilisema kwamba naifuatilia lakini kwa wakati mwengine unakutana nayo ukuwe unatarajia ama hutarajii ikuwe umeitafuta ama hujaitafuta ama umeifuatilia ama hujaifuatilia. Kwa sababu mitandaoni wakati huu unapata ya kwamba ukingia mtandaoni, umefungua kama tiktok ama, umeingia kwenye whatsapp, umeingia kwenye instagram, umeingia kwenye facebook. Ukiingia kama kwa WhatsApp yako tu iyo ni personal. Nawezasema ni ya watu ambao unawajua tu. Utapata kuna mtu ameeleza jambo ambalo limetokea. Pengine yeye, ameenda, ama amefuatilia yaliotokea kimataifa anakuja akawa akawa amewaekea hapo ama ameyanika kwenye kwenye mtandao ama kwenye peji yake ya WhatsApp. Kwa hivyo utaweza kuiona pale na ujue kinachotokea na ukishajua kama ni ambayo imekushika macho, ama imekua ni jambu ambalo, unaezapenda kulifuatilia, sasa unarudi kuitafuta kule kwenye google, search ama unaitafuta kwenye mtandao nyingine huwa ni jambo hili nililoliona kwa kiufuoi ni nini haswa kinachoendelea kwa hivo unavoona pale saa zingine umeenda kuona mambo ya ucheshi kidogo unapatana na mambo kinachotokea kwenye kimataifa, pengine kwenye area maeneo tofauti, tofauti duniani. Ukipata jambo ambalo linakufurahisha sana. Inabidi ulichunguze uende kwa undani. Uchunguze kwa undani kwani jambo hili linalozungumziwa nini haswa. Chanzo ilianzia wapi. Ilitokea vipi kwamba wakafika hapa. Na inaelekea wapi utajikuta ama utajipata ya kwamba unafuatilia tukio ambalo hukujua linalipo wala hukujua utalifuatilia. Lakini kupitia kwa hizo video fupifupi za mtandaoni umewezezesha kufanya nini. Kupata fursa ya kufuatilia soya. Naweza sema kweli nayafuatilia lakini sii kutafuta mimi mwenyewe ni kupatana nayo alafu kupata ile hamu ya kuchunguza ama kuchunguza kiundani alafu sasa nafuatilia.